Mimi hupenda somo ya bayolojia ambayo inajumuisha maisha. Inafanya mtu kujua jinsi viumbe hai walivyo, pia mwili wa binandamu. Inatufurahisha tunapojifunza jinsi mwili wa binadamu unapofanya kazi.

Ninatumia simu yangu kwa kufanyia kazi za ofisini, pia katika biashara zangu, ninatumia pia katika kurekodi sauti, kutoa huduma za simu, kuandika barua pepe, kufanya biashara mtandaoni na wenzangu tupate hela.